Napenda kusoma kitabu za hadithi za abunuwasi, napenda kusoma kitabu za hadithi za wanyama, napenda kusoma hadithi za watu wakale, napenda kusoma hadithi za watu mashuhuri nchini, napenda kusoma vitabu za watu wenye miigo tofauti tofauti za nchi, napenda kusoma vitabu za watu wakubwa na mashuhuri wa duniani.

Ningependa kutembelea mji wa ya Paris na wa remekani ya Rose Angels duniani yenye iko pale Amerika kaskazini. Na pia ningependa kutembelea mji wa Nairobi ambayo iko hapa Kenya nchini kwetu. Na pia ningependa kutembelea mji wa Mombasa ambao inafurahisha na pia inavutia watalii sana.

Shughuli zangu za kupendeza ni kuimba kwenye kanisa na pia shughuli zengine za kupendeza ni zenye kusalamia marafiki. Ambapo naenda nawatembelea na pia shughuli zingine za kupendeza ni ile ya kutembelea wakongwe ambao wajiwezi kwenye manyumbani kwao pia shughuli zingine ya kupendeza ni ile ya kuenda kusalimia watoto yatima.